Wakati wa wasiwasi, najitahidi kutulia kwanza. Nachukua pumzi ndefu, pole pole, mara kadhaa ili kutuliza mawazo. Kisha, ujitenga kidogo na kelele nikisikiliza muziki mtulivu au nikienda kutembea kwa muda mfupi. Pia, mimi huandika mawazo yangu na kusaidia kuyaweka kusawa na kupunguza mizigo moyoni.

Dilapanga wiki yangu ya kazi kwa kwanza na malengo makuu. Kwanza, naandika kazi zote ni nazo paswa kufanya. Kisha, naziorothesha kulingana na vipaumbele. Uigawa wiki yangu katika siku. Nikihakikisha, kazi ngumu zinafanywa mapeman nikiwa na nguvu zaidi. Pia, wacha muda wa mapumziko na maerekebisho endapo mambo ya tabadilika.

Napata marafiki wapy kwa kuwa mkarimu na mkweli, kuanzisha mazungumzo ya kawaida, kusikiliza kwa makini na kuwaonyesha heshima kwa maoni ya wengine. Pia, kushiriki shughuli za pamoja kama kazi, masomo au michezo, husaidia kukutana na watu wapy na kujenga urafiki taratibu.

Siendi hospitali mara nyingi, huenda nikihitaji huduma maalumu au ukaguzi wa afya. Labda mara chache kwa mwaka, najaribu kujitunza kwa kula vizuri, kupumzika na kuzingatia usafi ili kupunguza haja ya kwenda hospitalini. Lakini, pia mi huenda kukaguliwa ili kujua vile navyo endelea na mwili wangu kama uko saa.

Wakati umeme unapokatika, kwanza najitulia ili kuepuka usumbufu. Kisha, naangalia vifaa vya mwanga kama shina la taa au fani za betri. Mara nyingine, huendelea na shuguli zinazoweza kufanya bila umeme. Kama kusoma, kuandika, kupanga kazi au hata kutembea nje kidogo.

Nilipenda sana kucheza na marafiki zangu, na pia kusoma hadithi utotoni. Mara nyingine, nilifurahia kuunda vitu vidogo vidogo kwa mkono, kama mchoro, au kutengeneza vitu kwa udongo. Hii ilinisaidia kuwa mbunifu, na kufurahia muda wangu wa bure kwa furaha.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni pilau. Napenda hata inapopikwa vizuri na nyama, kidogo au kuku pamoja na viungo vinavyo towa radha nzuri. Upenda kula chakula hiki pamoja na familia au marafiki. Kwa sababu, napongezo na mazungumzo na furaha ya pamoja, ufanya chakula kiwe tamu zaidi.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya thamani kidogo. Kwa mfano, picha za familia, baadhi ya kumbukumbu za shule na baadhi ya nyaraka muhimu. Nayahifadhi kwa makini ili yasipotee. Kwa sababu yana thamani ya kihisia na mara nyingine hata ya kipekee kwa maisha yangu. Kwani kumbukumbu hizi, zinanipa msisimko kila ninapozikumbuka.

Napenda tabia ya uaminifu na heshima kwa wengine. Nina dhamini sana watu wanaoeleza mawazo yao kwa uwazi. Wanatosheleza maneno yao na kushirikiana kwa dhati. Pia, napenda wale wanao ajiri, wengine, wakionyeshe huruma na msaada bila kutegemea kitu chochote kwa malipo. Tabia hizi hufanya urafiki na ushirikiano kuwa wa kweli na wakudumu.

Kwa sehemu ndiyo, ningependa kurudi ujana, kwa sababu, ilikuwa wakati wa nguvu nyingi, ndoto kubwa na majukumu machache, ilikuwa raisi kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa ya kushindwa. Lakini pia, nathamini nilipo sasa, kwa sababu, uzoefu na hekima niliyo pata hunisaidia kufanya mamuzi bora zaidi.

Ndio, nimewai kuona bahari. Ni ya kuvutia sana. Upepo wake mtulivu, sauti ya mawimbi na mandhari panafanya mtu ajisikie akiawa ametulia na kufurahia uzuri wa asili. Niliona bahari wakati nilipotembea Mombasa mara ya kwanza. Ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa. Nilipelekwa na wazazi wangu. Ili kusherehekea siku hiyo kubwa.

Wazo zuri na nililonalo kwa siku ya leo ni kuzingatia zaidi jinsi ya kupanga muda wangu mzuri na kufanya kila jambo na nalo kwa umakini mkubwa. Nimepanga kuanza na kazi muhimu ambazo zinahitaji akili safi na nguvu zaidi asubuhi. Kisha, nikamilishe kazi ndogo, ndogo, zinazofuata.

Kumbukumbu nzuri ni hizo zinazo za shule ni miingi. Lakini, zinazo angukia mara nyingi ni zile nilipokuwa nikiwa na marafiki wangu wa kichezwa kushirikiana kwenye miradi ya darasa na kushiriki michezo ya shule. Nilifurai pia siku ya michezo ya shule na sherehe pale ambapo, walimu na wanafunzi, walikusanyika pamoja, tukijenga urafiki na kujifunza kwa furaha.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema. Hasa wakati akili ambapo bado iko safi na mwili umepumzika vizuri. Katika kipindi hiki, napata umakini mkubwa, nguvu za kutatua matatizo na urahisi wa kupanga mawazo. Baada ya chakula cha mchana, mara nyingine nikipata uchovu, kidogo, lakini bado napendelea kufanya kazi ndogo ndogo na kupanga shughuli zinazofuata.

Ninapanga kazi yangu kwa kuanza na kuorodhesha kila jambo la muhimu ambalo linahitaji kufanywa. Kisha, nazigawanya kulingana na kipaumbele na muda unaohitajika. Kazi ngumu au zinazohitaji umakini mkubwa, hufanywa mapema. Na zile rahisi au za muda mrefu, hufanywa baadaye. Pia, huacha muda wa mapumziko, ili kuepuka uchovu na kuangalia maendeleo ya kila siku.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, safi na yenye muanga wa kutosha. Mahali ambapo unaweza kukaa kwa utulivu, kushirikiana kwa urahisi na wenzako na kupata vifaa vyote muhimu bila usumbufu. Kufanya kazi kuwa yenye tija zaidi. Pia, napenda pale panapokuwa na sauti ndogo za siri au muziki mtulivu.

Sina mfereji wa TV nilio mfuata kila mara, lakini napenda mashirika yanayo toa elimu na habari, pamoja na burudani yenye mafunzo kidogo, kama vile National Geographic, Discovery Channel au BBC. Huya furahia kwa sababu, hunipa maarifa mapya, uelewa wa dunia na burudani yenye faida, badala ya kusoma tu habari zisizo na maana.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni chinua achebe napenda jinsi anavyosimulia hadithi za maisha ya kila siku. Tamaduni na changamoto za jamii kwa lugha, rahisi lakini yenye maana kubwa. Vitabu vyake hunifundisha kuhusu urahisi wa maisha, historia ya kiafrika na maadili ya jamii. Huku pia vikinipa burudani na kumsha fikra.

Mimi hujaribu kufanya mazoezi ya subuhi, hasa kabla ya kuanza shugli za siku. Hii husaidia kuchochea nguvu, kuamsha mwili na kuongeza umakini kwa kazi za siku mzima. Wakati mwingine, ikiwa asubuhi sina muda naweza kufanya mazoezi jioni, ili kupunguza msongo wa wa mawazo, kuachilia uchovu wa siku na kulala vizuri.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Hufurahisha sana kwa sababu inachanganya burudani na fikra. Ikinifanya nifikie mikakati ya kushinda, kujifunza kushirikiana na wenzangu, na pia kupunguza msongo wa mawazo. Mchezo kama chess, scramble au monopoly. Ndiyo, nayoyapenda sana kwa sababu zinahitaji akili na mikakati.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Kuchora huniwezesha kuunda picha za ubunifu, kueleza mawazo yangu kwa njia ya kuona na kupumzisha akili. Kupaka rangi, ufanya kazi kuwa nzuri zaidi, utoa furaha na ni njia nzuri ya kujieleza bila maneno. Hivyo, kwa pamoja ni burudani yenye tija na utulivu.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya, hufanya hivi kwa utulivu na heshima. Kwanza, huwapa karibu kwa kuzungumza, kuwajulisha kuhusu kazi na taratibu za ofisi na pia kuwatambulisha kwa timu nzima. Mara nyingi, hujaribu kuwasikiliza, kujibu maswali yao na kuwapa hisia ya kukaribishwa na kuhusiana na wengine.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwasikiliza kwa makini, kushirikiana katika kazi na kuonyesha heshima kwa maoni yao. Kuanzisha mazungumzo ya kawaida, kushirikiana kwenye miradi na kusaidiana pale inapohitajika. Pia, hujaribu kuwa mkweli na mwaminifu ili kuunda uaminifu wa pamoja. Kwa kufanya hivyo, mahusiano huwa ya heshima na ya kuaminiana.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hujipumzisha kidogo kutoka kazi, mara nyingi, na pumzika kwa chakula cha mchana, kunywa maji au kinywaji kidogo na kuzungumza na wenzangu kwa kawaida. Wakati mwingine, huenda ni katumia dakika chache kusoma kitabu au kusikiliza mziki mtulivu, ili akili ipumzike. Lengo ni kurejesha, nguvu na kuendelea na kazi kwa umakini zaidi bada ya mapumziko.

Mimi huhakikisha nachangia kulinda mazingira kwa kufanya mambo kadhaa kwa kawaida. Kwa mfano, kuweka, taka kwenye sahemu sahihi, kupunguza matumizi ya plastiki, zisizohitajika, na kutumia maji na umeme kwa uangalifu. Pia, hujaribu kutembea kwa au kutumia usafiri wa pamoja badala ya magari ya pekee, pale inapowezekana.

Kitendo cha wema kwa kusaidia rafiki yangu au mtu nilie muona anaitaji msaada. Mfano, mara nilimsaidia mwanafunzi mdogo kuelewa somo gumu. Na pia, kusaidia kupeleka baadhi ya vitu muhimu kwa jirani yangu aliekua mgonjwa. Kitendo hiki kilinifuraisha kwa sababu, kililets furaha kwa wengine na pia kunifanya nijisikie vizuri ndani yangu.

Ndio, nimewahi kulima, mara nyingi, nilipanda mboga za kawaida, kama viazi, mchicha na nyanya. Kulima kuna nifundisha uvumilivu, mpangilio na umuhimu wa kutunza mimea kwa umakini. Pia, kunatoa furaha kubwa kuona matunda au mboga zinakua, kutokana na jitihada zako.

Nina kipawa cha kufikiria kwa haraka na kupanga suluhisho la matatizo. Pia, nina kipawa cha kujieleza kwa maneno kwa urahisi. Iwe kwa kwandika au kuzungumza na kuunda maelezo yenye mantiki. Kwa upande wa burudani, nina kipawa cha kuchora na kuunda vitu vya ubunifu. Ambavyo hufurahisha macho na akili. Kipawa hiki huniwezesha kushirikiana na wengine na kujifunza haraka na kufurahia mambo madogo ya ubunifu kila siku.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Univutia kwa sababu huamsha fikra na ubunifu. Unipeleka katika ulimwengu tofauti, wenye mambo ya kushangaza na husaidia kutazama maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Hadithi za ajabu pia hutoa mafunzo ya kina ya liofichwa ndani ya simulizi. Jambo linalofanya ziwe za kufraisha na zenye maana.

Ninapofanya makosa kazini, hushughulikia makosa hayo kwa utulivu na kwanjia ya kujenga. Kwanza, uchunguza tatizo kwa makini ili kuelewa chanzo za la kosa. Kisha, hufikiria suluhisho linalofaa na mara nyingine huzungumza na wale walio husika kwa heshima na uwazi bila lawama ili kurekebisha kosa na kuhakikisha hali hiyo haitaji.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, hufanya mambo kadhaa kwa makini, mawasiliano wazi, hupata njia za kawaida na za kuwasiliana kama barua pepe, simu au programu za mkondoni, na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Pili, weka malengo na ratiba, unda mpango wa kazi, unaoeleza, nini kinapaswa kufanywa, lini na nani, tatu, ushirikiano wa dhati.

Napenda kufa nguo za aina ya kawaida, lakini zenye starehe na rangi zinazofa. Napenda zile zinazofanya, nijisikie nafu, uhuru wa kusogea, na kuwonekana vizuri bila kuwa ngumu kupita kiasi. Pia, napenda nguwo ambazo zinafaa kwa hali mbali mbali za kazi na burudani. Hivyo, uwezi kuwa na wasiwasi kuhusu mchanganyiko wa mtindo.

Ndiyo, nimewai fanya kazi ya kujitolea au kusaidia wengine. Kwa mfano, mara nilishiriki katika kusambaza chakula au vifaa vya shule kwa wale waliokuwa hawana. Na pia, kusaidia jirani katika shugli ndogo za kila siku. Kazi hizi, ufanya nijisikie furaha na kuritika. Kwa sababu, zinawasaidia wengine na pia unifundisha huruma, uvumilivu na ushirikiano.

Kinacho nifanya nifurahia sana ni kushirikiana na marafiki au familia kufanya kazi au mradi ulio kamili. Unao malizika kwa mafanikio na kushuhudia matokeo ya jitihada zangu. Pia, furaha huja ninapofanya mambo ninaopenda kama kusoma kitabu kizuri, kucheza michezo au kufurahia burudani kidogo.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria mawazo mapya, kutatua changamoto, kwa njia tofauti, na kuleta ubunifu katika kazi, ninazofanya. Ubunifu hunisaidia kuona fursa pare, wengine wanaona matatizo. Na pia, hunipa furaha ya kujaribu njia mpya na kujifunza kila siku.

Chakula ninachokula mara nyingi ni ugali pamoja na mboga za majani. Ni rahisi kuandaa, haina gharama kubwa na ni chenye afya. Mara nyingi, huambatana na nyama kidogo au samaki ili kupata proteini na lishe kamili. Hiki chakula hufanya siku yangu iwe yenye nguvu na hunifanya nijisikie vizuri baada ya kula.

Programu ya simu inayotumika kila siku ni whatsApp. Usaidia kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu kazini kwa haraka. Kushiriki ujumpe, picha na tarifa muhimu. Pia, ufanya urafiki na mawasiliano ya kazi kwa kila siku kuwa raisi, haraka na enye tija.

Na sherehekea mafanikio ya timu, sisi hufanya hivi. Kwa njia ya kushirikiana na kushukuru kila mshiriki. Kwa mfano, mara nyingi hufanya sherehe ndogo kama kula pamoja, kupongezana kwa maneno na kutoa sifa kwa kila alieshiriki kikamilifu. Pia, hupanga shukrani za kimfumo kama barua pepe au ujumbe wa shukrani kwa timu mzima. Ili kila mmoja ajisikie kutambuliwa na kuthaminiwa. Lengo ni kufanya kila mshiriki ajisikie furaha na motisha.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Inavutia kuona jinsi mambo mapya yanavyofanya kazi, kuboresha maisha na kurahisisha kazi zangu za kila siku. Pia, kujaribu teknolojia mpya, hufungua fursa za kujifunza, ubunifu na kuelewa mabadiliko ya dunia ya kiteknolojia. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuwa na maarifa mapya kila wakati.

Ninapokabiliana na mabadiliko kazini, hufanya kwa njia ya kimikakati na yenye utulivu, ili kuelewa mabadiliko, kwanza hufahamu ni kwanini mabadiliko yanafanyika na ni matokeo gani yanayotarajiwa, ili nisijisikie kushituwa. Ya pili, kubinafsisha mipangilio, kuangalia ni hatua gani ninayoweza kubadilisha kwa urahisi na vipi nitakavyo weza kufanya kazi vizuri katika hali mpya.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuchambua kwa makini, kuelewa chanzo chake, kisha kutafuta suluhisho linalofaa na la haraka. Huku nikishirikiana na wenzangu ili kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi ili kuzuia makosa yasijirudie tena.

Ninafanya mazoezi ya mwili karibu kila siku, au angalau siku tano kwa wiki. Hii husaidia kudumisha afya ya mwili, kuongeza nguvu, kuboresha mzungu, mzunguko wa damu, na pia kuondoa msongo wa mawazo. Mara nyingine, napanga aina za mazoezi kulingana na hali ya mwili na muda wangu wa kila siku.

Napenda kuamka na jua. Kuamka mapema hunipa, muda wa kupanga siku vizuri. Hufanya kazi nikiwa na nguvu na utulivu na kuanza siku vizuri na ari nzuri kabla shuguli hazijawa nyingi. Pia, hunipa muda wa kufanya mazoezi yangu ya asubuhi ili kuboresha mwili wangu.

Kitu ambacho napenda kuhusu ushirika langu ni mazingira ya ushirikiano, heshima kati ya wafanyikazi na fursay a kujifunza na kukua. Pia, nathamini uwazi katika mawasiliano, kuthamini mchango wa kila mtu na malengo yanayo eleweka kwa sababu hunifanya nijisikie sehemu, ya timu na hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Napenda kuwasiliana ana kwa ana au kwa mazungumzo ya moja kwa moja kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia, lugha ya mwili na kujenga uwelewano wa haraka. Pia, napenda kutumia ujumbe wa simu pale inapohitajika, hasa kwa mawasiliano ya haraka au ya kazi na pia kuweka kumbu kumbu.

Ninajihisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana na zinafaa. Hufanya nione nafasi ya kuboresha utendaji wangu, kujifunza kutokana na makosa na kuthamini mafanikio yangu. Mara nyingine, hufanya nijisikie wazito kidogo, ikiwa maoni ni makali. Lakini kwa ujumla, huzipokea kwa mtazamo chanya. Kama fulsa ya kujua ni wapi ninaweza kuwa bora zaidi na jinsi ya kufanikisha malengo ya kazi.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu. Hasa kutumia muda pamoja kwa mazungumzo, kula chakula cha pamoja na kushiriki sherehe au matembezi madogo. Pia, hufurahia kutazama televisheni, kucheka na kusaidiana katika shughuli za nyumbani. Kwa sababu, hunijenga kihisia na kuimarisha upendo na umoja wa kifamilia.

Ndio, natumia mitandao ya kijamii. Kufanya hivyo kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana na marafiki na familia, kushirikiana na wenzangu kazini na kupata habari au maarifa mapya. Pia, hufurahia kutumia mitandao hiyo kwa kuburudika, kufuata mambo ya nayovutia na kushiriki mawazo yangu au picha. Hata hivyo, najitahidi kutumia kwa uwiano ili kusimamia muda wangu na kuepuka usumbufu wa kila siku.

Somo nililolipenda shuleni ni hisabati. Nilifuraia hasaa pale nilipokuwa nikitatua changamoto na matatizo ya namba. Kwani, ilinifunza kufikiria kwa kina, kupanga hoja kwa utaratibu, na kupata suluhisho sahihi. Pia, nilipenda luga kwa sababu kusoma na kuandika kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa ubunifu na kuelewa dunia kwa mtazamo mu. Mpana zaidi.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni. Inanirahisishia kwa sababu naweza kuangalia bidhaa nyingi kwa wakati mmoja. Kulinganisha bei na kununua bila kusafiri mbali. Pia, huokoa muda na mara nyingi hupata ofa au punguzo. Muradi, muradi tuu ninahakikisha ninanunua kutoka kwa wauzaji wanaoaminika.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Hufurahia sana kuona mimea ikikuwa kutokana na jitihada na utunzaji wangu. Na pia, huchangia mazingira safi, hewa nzuri na chakula safi. Ikiwa ni mboga au matunda, kulima bustani pia hunifundisha uvumilivu, mpangilio na kuratibu kazi kwa umakini.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Hfanya hivyo kwa sababu ni rahisi na haraka na salama pia. Ikinisaidia kulinda simu yangu au vifaa vingine muhimu bila hofu ya kuibiwa. Au kufikwa na watu wa sio idhinishwa. Pia, ni njia nzuri ya kuepuka kusahau nambari za siri na kufanya kila kitu kiwe rahisi na kila siku.

Mimi mwenyewe sivai vipuli, lakini napenda kuona mtu aliyevaa vipuli kwani humpa muonekano mzuri na kuongeza ujasiri. Hasa pale anapovichagua kwa mtindo unaoendana na mavazi. Pia vipuli ni njia rahisi ya kuonyesha ladha na ubunifu bila kufanya mambo kuwa magumu.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni apple. Ninaamini kwa sababu inajulikana kwa ubunifu, ubora, wa bidhaa na urahisi wa matumizi. Pia, hutoa bidhaa zenye usalama mzuri, muundo wa kisasa na msaada wa kiteknolojia unaoaminika. Jambo linaloongeza imani ya watumiaji katika teknolojia yake kila siku.